He, hesabu inaikubali sana, unajua maisha nienye ni hesabu, kuanzia kupige hesabu ya chenji kwa matatu, hadi kupanga bajeti ya mwezi ili usisote, hesabu hiko kila mahali, hata kama shuleni ilikoi na nitatiza wengine, mimi inaonanga kama ni mchezo wakili wenye unakusaidia kukua mjanja na kufikiria vitu kwa haraka, bila hesabu mishemehe za mitaa hazingesonga.

Kumbukumbu yangu ya kutisha ni ile siku nilipatana maukawuzi ni siku nikiwa job. Walinitokea ghafla kutoka kwa giza na hapo hapo nilijua maana ya baridi ya Nairobi. Bahati yangu nilikuwa nimebeba tu simu ya mbao na mbao mbao chache. Lakini ile hofu ya kumuona mzee na chuma mkononi ilinitetemesha sana. Tangu hapo mimi huwa rada sana masaa ya kurudi home na njia ni nazotumia. Usalama kwanza mtaani.